Mazoezi yangu ya kila siku, mara ya kwanza ni mimi hukimbia, mara mingi mimi ni kukimbia, sometimes naenda gym, naenda kuswim, kuogelea ndiyo sana mi hufanya, kwa kuogelea saa zingine na naeza, naeza fanya mazoezi kwa mara mbili kwa wiki mimi si fan wa mazoezi sana.

Napenda kula kwa hoteli mara mengi wakati nakula nje ya nyumbani kwa sababu chakula hoteli ina inaladha sikatai lakini sometimes mimi nikiwa mchovu ama nikiwa nimekaa tuu sina budi naenda kutulia hotelini na agiza chakula yangu nala alafu narudi kwa nyumba.

Kazi ya online kwa sababu imeweza kunilisha imeweza kunitunza kwa hizo miaka nimekuwa nikifanya. Imeweza kunifanya watu wakawa wananitrust na vitu zao. Hii ni jukumu moja mzuri sana, watu wananitrust na nimeweza kuonyesha watu kwamba nawezafanya kazi vizuri.

Wazo langu kwa siku ya leo ni kuweza kumake it in life. Niweze kufurahisha wazazi. Mimi mwenyewe niweze kufurahia na niweze kujiepusha na hizi mashida za saizi. Hilo ndo wazo langu kwa sasa. Sina la kuongeza wala za la kutoa.